Wakati wa likizo nikiwa hapa Nairobi, mimi hupenda kujiimarisha kwa kufanya mambo yanaonifuraisha hapa jijini. Mara nyingi, mimi uenda kuogelea kwenye hoteli mbalimbali au klabu za kimichezo ili kupunguza joto mwilini na kuchangamisha pia mwili. Mimi hupenda kutemelea mbuga ya wanyama ya Nairobi ili kuona simba na vifaru na twiga au kuenda Karura Forest kwa ajili ya matembezi marefu na kufuraia hewa safi ya asili. Wakati mwingine, mimi hupumzika tu nyumbani kwa kula chakula kitamu kama nyama choma na kutumia muda bora na familia yangu. Hii hunisaidia kurejesha nguvu zangu za kuanza majukumu yangu nikiwa na motisha zaidi.